Mimi napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kucheka na kuzungumza juu ya maisha kucheza mchezo kidogo au kuangalia video za kuchekesha kuenda kutembea au kwenye sehemu za burudani na pia mara nyingi tunakaa tu tukila kitu kizuri pamoja pia napenda tunapokuwa na wakati wa kujifunza au kusaidiana na kazi za shule au miradi kwa sababu ni furaha kufanya mambo pamoja kwa kifupi ni mchanganyiko wa burudani kujifunza na kuzungumza kwa uhuru.

Napenda vyote, kuandika na kuongea, lakini inategemea hali, kuandika kunaniiba muda wa kufikiria vizuri na kupanga mawazo yangu kwa utulivu, asa nikitaka kueleza jambo kwa kina, kuongea kwa upande mwingine, kunanifurahisha zaidi pale ninapokuwa na watu, kwa sababu ni rahisi kuonyesha hisia na kuwasiliana moja kwa moja, kwa kifupi kuandika ni bora kwa mawazo ya kina, na kuongea ni bora kwa mawasiliano ya haraka na ya kihisia.

Ninapenda kufuata mfereji wa TV, unaotoa mchanganyiko wa burudani na elimu, kama National Geographic, Discovery au BBC. Hii ni kwa sababu napenda kujifunza mambo mapya kuhusu science, historia na dunia kwa jumla. Pia, mara nyingine napenda kuona mfereji wa filamu na komedi, kama Netflix au Fox, ili kupumzika na kucheka baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa kifupi, napendelea mfereji unaonipa maarifa na burudani kwa wakati mmoja.

Wakati umeme unapokatika, napendelea kufanya mambo tofauti badala ya kukaa tu bila kitu. Kwa mfano, kusoma vitabu au magazeti, inafanya muda upite kwa manufaa, kupanga kazi na shule au ratiba, kutumia muda vizuri, kusikiliza radio ya betri au kutumia simu kwa sababu ya betri kupata habari au burudani, kuzungumza na familia au marafiki, ni muda mzuri wa kuzungumza bila kuingiliwa na teknolojia, kufanya mazoezi madogo au kutembea kubadilisha hali ya mazingira na kupumzika kuchoka.

Ndiyo, napiga kura pale ninapo kuwa na uwezo na hali inayo ruhusu. Napenda kushiriki katika uchaguzi kuonyesha maoni yangu na kuchangia maamuzi ya jamii. Kwa upande mwingine, napenda pia kuhakikisha ninaelewa vyema wagombea na sera zao kabla ya kupiga kura. Ili, uchaguzi wangu huwe na maana.

Napenda kutembelea maeneo yenye historia kubwa na ya kipekee kama misiri na piramii za giza au rome na Golosham Kwa sababu kunatua furza ya kuona kihistoria ya karibu na kuelewa jinsi watu walivyokuwa wakifanya maisha yao ya zamani Pia napenda maeneo ya yanayousiana na historia Afrika kama Fort Jesus uko mombaza au Kretz Zimbabwe ili kuendeleza uelewa wa urathi wetu na tamaduni za samani.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unamchanganyiko mzuri wa amani na shughuli za kila siku. Ni mtaa ambao sio wa kelele sana. Hivyo, unweiza kutembea au kukaa nje bila stress. Lakini pia kuna shughuli za kawaida zinazofanyika kila siku. Kama watoto wakicheza, watu wakienda kazi au shule, na wamiliki wa maduka wakifanya biashara zao, hii inafanya mazingira kwa hai lakini yenye utulivu. Pia majirani wanalingana na kila mmoja, watu wanasaidiana, wanapendana na kushikiana pale inapohitajika kama kusaidia kubeba mzigo, kushughulika, shida ndogo za kila ziku au kuangalia watoto, wajirani, wakiwa njiani Hii inajenga hisia ya usalama na familia Zaidi napenda mtaa wangu kwa sababu una urahisi wa kupata huduma na mahali maumu Kuna maduka ya vyakula, vituo vya afya, shule na barabara zinazofaa kwa kusafiri kila siku. Hii, inarahisisha maisha na kupunguza kero za kila siku. Kwa kifupi, napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa amani, usalama, urafiki na urahisi wa maisha. Huku, ukibaki na shughuli za zinazofanya maisha kuwa ya kawaida na yenye furaha.

Napika picha mara chache tu kwa kila siku au kwa wiki. Kulingana na hali, mara nyingi napiga picha pale ninapo pata kitu na cha kipekee. Kama mandhari nzuri, afla au wakati wa furaha na marafiki na familia. Siku nyingine, napenda kushika kumbu kumbu kwa njia nyingine. Kama kuandika huzu kuzungumza, badala ya kupiga picha kila wakati.

Mimi hucheka pale ninaposhuhudia hali za kuchekesha, kejeli za kirafiki au vitu vinavyo vya kawaida Kwa mfano video za komedi meme za mtandaoni au marafiki wakisema mambo la kuchekesha wakati wa mazungumzo mara nyingi hufanya nicheke sana Pia wakati mwingine ni makosa madogo ya kila siku au mambo yasiotarajiwa yanayojitokeza kwa urahisi yanayonifanya moyo wangu furaha na nicheke.

Napenda chakula chenye mafuta kidogo si sana kwa sababu uchangia ladha nzuri na kunifanya nicheke furaha wakati wakula. Lakini pia napendelea chakula kisicho na mafuta sana asa pale ninapotaka kuwa na afya njema au kudumisha uzito mzuri. Kwa kifupi napendelea chakula chenye mchanganyiko wa ladha na lizilo na mafuta mengi ili kufurahia chakula na pia kuzingatia afya yangu.

Ndiyo napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Hasaa kuhusu habari za dunia, siasa, michezo na mambo ya kijamii napenda kusoma gazeti kwa zababu hufanya nijue kinachotokea karibu na duniani. Pia kunanifundisha mambo mapya na hunipa maoni tofauti. Mara nyingine napenda kusoma makala ya burudani au za elimu. Ambazo hutoa mbinu za kufikiria au burudani kidogo.

Napendelea shati au tishati kulingana na hali Kwa kazi, shule au mikutano napendelea shati kwa sababu inaonekana rasmi na inakufanya uonekane nzuri Lakini kwa shughuli za kawaida burudani au kutembea na marafiki Napendelea tishati kwa sababu ni rahisi, uru na inaweka kwa hali ya kawida.